Unapenda kucheza au kutazama mchezo. Swali hili linategemea. Tuseme kama ni mchezo ambao unapenda sana kucheza. Naweza sema napenda kucheza. Na kama ni mchezo ambao hupendi kucheza au juu ujumbe ambao kutokana na mchezo huo. Unaweza kaa hapo chini uendelea kutazama. Na no wonder nasema si mchezo wowote unaweza penda kutazama au pia unaweza penda kucheza. Sasa swali hili inategemea ni wakati upi.